Naam. Upande wangu kompyuta, ni chombo ambacho nakitumia kila siku upande wangu. Wakati ambapo naenda kazini natumia kompyuta, maana kazi yangu kila kitu ama kila kazi ambao tunafanya ni lazima mtu uwe na kompyuta. Kwa hivo upande wangu naitumia kompyuta kwanzia asubui hadi jioni na hata wakati ambapo nataka pia kutizama huenda nisha maliza kazi, nataka pia kutizama, kama sinema au wakati mwingine pia nisikize mziki, maramingi pia napenda kutumia kompyuta, maana upande wangu napenda mziki ambao uko, uko sehemu ya kati. Si ule wa kelele mingi na wakati ambapo naskia kupitia kwenye kompyuta, angalau huwa naufurahia sana huo mdundo. Asante.

Na upande wangu kuhusu tathmini za kazi kwangu mimi nazichukulia kuwa ni muhimu sana maana wakati mahali popote mtu umepata ajira ama uko kwenye kazi inakua ni vizuri pia uweze kufata tathmini ambazo mwajiri wako ameweka maana bila hizo kusema ukweli kazi haiezi enda kulingana na matarajio ambayo yule ambayo amekuajiri ameweka. Kwahivyo inakua ni mzuri ama inakua ni lazima kwangu mimi binafsi wakati ambapo umeajiriwa ni vizuri pia zile tathmini za kazi ambazo zimewekwa pale au vipengele ambavyo pia vimewekwa pale ni vizuri pia kuzingatia na kuzifata ili pia ikue kwa manufaa kwako na pia tena ikue kwa manufaa kwa mwajiriwa maana wakati ambapo unazingatia unachangia pia kazi ya yule ambae amekuajiri pia kazi yake iweze kusonga mbele jinsi ye mwenyewe alivokua anatarajia sana.

Naam, wikendi, upande wangu, mara nyingi mimi hupenda kutazama mpira wa kandanda. Iwapo pia kuna timu ambayo mimi hupenda kushabikia kama Manchester United. Wakati ambapo hiyo tumu inacheza mimi hufurahia sana maana huwa najiunga na marafiki wenzangu. Tunatafuta mahali ambapo tunaenda pia kutazama na pia kupata gumzo hapa na pale. Na iwapo ya kwamba wikendi hakuna mpira ambao unaochezwa, mimi pia hupenda kucheza mpira wa kandanda. Mara mingi ninakutana na marafiki zangu. Tunapatana na wao pia tunafanya zoezi tunacheza na wao mpira na mimi hupenda sana maana pia upande wangu ni kama zoezi kwenye mwili, asante.

Naam, mchakato wa kazi, upande wangu, mimi uboreshaji wangu pia inategemea hasa na wale wenzangu ambao tunafanya nao kazi. Wakati ambao pia unauhusiano mzuri na wenzio ambao mnafanya nao kazi, mara nyingi inakua nikelekezo kizuri sana ama jema, ambapo inasaidia mnafanya kazi kwa ubora, kwa amani, mtu unakuwa na uwazi sana. Wakati ambapo unahisi ya kwamba kuna jambo ama kuna kitu ambacho huelewi kwa huelewi vizuri inakua ni rahisi sana wakati ambapo mchakato wenu pamoja na wafanyakazi ni bora. Munakua na uhusiano ambapo mnasaidiana kwa wepesi ili pia kuhakikisha kwamba kila mtu anafanya kitu ambacho kinatakikana. Asante.

Naam, chakula ambacho nakipenda zaidi upande wangu, mimi upenda pilau. Pilau naipenda sana na mimi binafsi, siwezi nikajihisi ya kwamba nimechoka nayo. Ni chakula ambacho naeza kula mara kwa mara bila hata kukichoka, kwa wakati wote ule, maana tangia tukiwa wadogo, ni chakula ambacho tulikuwa tunakila, wacha niseme tu maramoja kwa mwaka. Na wakati ambapo ilikuwa inafika tunakila, nilikuwa na furaha maana nikisha kila itanichukua tena miezi kama kumi na moja, ama kumi na miwili ndo nieze kikila tena. Kwa hivyo upande wangu, napenda sana pilau, na napenda na ni chakula ambayo siezi choka kula, kwangu binafsi. Asante.

Naam. Hali ambayo naipenda sana upande wangu, ni hali ya mvua ya hewa. Kwangu binafsi mimi ni mkulima na wakati ambapo mvua inanyesha mimi hufurahia sana maana napata nafasi mzuri sana ya kupanda mimea, na pia tena mifugo wanapata maji unapata ng'mbe hawatasumbuka kupata maji. Mi hupenda sana pia mandhari ambayo naishi, mi hupanda maua. Na wakati ambapo mvua inanyesha maua yangu pia huwa yana nawiri sana maana yanapata maji bila kukosekana na napenda sana mvua wakati ambapo inanyesha. Asanti.

Naam, wakati ambapo jua lipo hasa wakati kama huu wa Januari. Unapata pia wewe ndiyo unatembea huko njiani, jua liko kali sana linakupiga hadi utosini. Mimi hupenda kuvaa kofia wakati ambapo nimevaa kofia, mara mingi sana hunisaidia kuzuia jua lisije likawa kali, ama likawa kali, ama likawa jingi sana upande wangu. Kwenye uso huo mimi hutumia sana kofia kuweza kuzuia jua lisije likanimulika sana kwenye uso. Asante.

Naam ratiba yangu ya kazi mimi huhakikisha kwamba kwanzia jumatatu hadi ijumaa ile kazi ambayo nimepewa na mwajiri wangu nahakikisha kwamba nimefanya katikati ya hizo siku tano maana huwa sipendi ya kwamba kazi ambayo nimepewa unapata wiki imeisha haijaisha na mimi mwenyewe hujihisi ya kwamba sifanyi haki kwa hivyo mimi hupanga kila ratiba kila kazi ambayo nimepewa wakati ambapo natoka kazini hapo saa kumi jioni nahakikisha kwamba kazi ya hiyo siku nimekamilisha. Jinsi itaka navyo siku ambayo inafata pia nahakikisha kwamba kazi ya hiyo siku pia nimekamilisha wakati ambapo wiki inaisha sina kazi ambayo nakua nimebakisha naenda nyumbani na naenda kutulia kufikia hapo wiki ambayo inaanza inaanza na kazi nyingine mpya asante.

Naam. Mimi hupenda kusikiliza radio. Haswa wakati ambapo upande wangu binafsi, usiku nikitaka kulala, naeka zile nyimbo za midundo ambayo ni ya pole pole ya utaratibu. Kwa upande wangu hizo midundo pia zinanipea amani, ama mafikira inatulia na mara mingi najipata nimelala kwa utulivu sana. Wakati ambapo naskza radio kutoka kupitia hizo nyimbo za utulivu. Ambazo ni nyimbo za mapenzi, kwa lugha ya kimombo zinaitwa RNBs. Asante.

Naam upande wangu nchi ambayo ningependa kuitembelea ni nchi ya Tanzania. Na nchi ya Tanzania ni nchi ambayo naitamani sana haswa ziwa la zanziba. Ambapo ni mandhari yake ni mahali ambapo yanavutia sana yanapendeza. Na ukienda pale pia ni safari ambayo ineza kupea kumbu kumbu kwa maisha yako yote. Na kuhusu hio nchi naipenda kwa amani yake na pia mvuto wao ambao unavutia sana watalii kutoka sehemu mbali mbali. Na ningependa pia niende nione Zanzibar wale kobe ambao watu huogelea nao kwenye ziwa pia nami pia nijaribu nifurahi pia na kuhusu hio safari ningependa pia kabla huu mwaka uende Inshallah majaliwa mbele ya mwenyezi mungu atanijalia. Nitapanga hio safari niende huko asante.

Naam, kitu ambacho mimi huwa kinanifanya nifurahie sana ni wakati ambapo nimefanya kazi halafu kuna ile zawadi ambayo nimepewa zawadi ya pesa kulingana na kazi nzuri ambayo nimefanya. Mimi huhisi vizuri sana, maana ni kweli bidii yangu na kazi yangu nzuri mwishowe naona ya kwamba matunda yake ni mazuri na huwa inalipa huwa nafurahia sana wakati jina langu linaitwa kutokana na kazi nzuri nimefanya.